Je, ungependa kurudi kwa ujana? Haa, hilo ni swali ambalo ni changamoto kwa wengi lakini mimi nitatilijibu kulingana na mimi. Kwa ajili ya watu kuelewa, ujana ni hatuwa muhimu katika maisha ya mwanadamu kwa sababu ndipo mtu hujifunza mengi kuhusu maisha. Hujenga ndoto na kueka misingi ya maisha ya baadaye. Watu wengi hujiuliza, iwapo wangependa kurudi katika kipindi cha ujana wao? Haa, mimi ningependa kurudi ujana Lakini kwa sababu maalumu, kwanza Ningependa kurudi ujana ili kurekebisha makosa nilioyafanya katika ujana mtu huwa hajakomaa kifikra Hivyo hufanya maamuzi bila kufikiria hatari zake kupata nafasi ya kurudi ujana kungenisaidia kufanya maamuzi bora zaidi Hasaa katika masomo na mahusiano namna vile ningefanya Ningependa kurudi ujana ili kutumia vizuri fursa nilizopata lakini sikuzitumia ipasavyo. Ujana ni kipindi cha nguvu, afya njema na muda mwingine wa kujifunza. Kurudi katika kipindi hicho kungenipa nafasi ya kufanya bidii zaidi katika elimu na kujifunza vipaji vyangu. Hata hivyo, kwa upande mwingine, natambua kuwa ujana unachangamoto zake. Ujana hauambatani na msukumo wa marafiki, labda majaribu na ukosefu wa uzoefu. Ningesema hivyo. Changamoto hizo ndizo zilizojenga na kunifanya niwe mtu nilivyo leo. Ngependa kurudi ujana kwa lengo la kujifunza na kufanya vizuri zaidi. Lakini pia ninathamini safari niliopitia. Kila hatua ya maisha na umuhimu wake. Na uzoefu nilioupata utanisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya sasa na yajayo. Asante sana.

Kitabu ni chazo muhimu cha maarifa mbrudani na mafunzo katika maisha ya mwanadamu miongoni mwa vitabu vingi nilivyo soma Kitabu nacho kipenda zaidi ni Kidagaa Kidagaa kime muozea Kilicho andikwa na ken walibora Kitabu hiki kimenivutia sana kwa maudhui yake na mafunzo muhimu kinayotoa kwa jamii katika kitabu hiki, ninakumbuka sana muhusika aliyeitwa Sudi Sudi ni mhusika jasiri aliyepigana haki na akasimama kidete kupinga uongozi wa mbaya katika jamii yake. Kupitia msika uyu ni mejifunza humuimu wa kusema ukweli kupigania haki na kutokata tamaa katika hunapo kumbana na changamoto kubwa. Nilielezwa kuhusu kitabu hiki na mwalimu wangu wa kiswaili halipokuwa akitufundisha fasihi shuleni. Alitueleza umuhimu wa kukisoma kwa sababu kinaelimisha kuhusu uongozi haki za binadamu na madhara ya rushwa Baada ya kukisoma, niligudua kuwa ni kitabu chenye ujumbe mzito na wenye manufaa kwa jamii Baada ya kutufuraia kitabu hiki, ningependa sana kusoma kitabu kingine cha muandishi uyu Kwa sababu, anauwezo mkubwa wa kuandika kwa lugha raisi lakini, yenye maana pana Ninaamini vitabu vyake vingine pia vina mafunzo muhimu yanaweza kunisaidia katika maisha Kidagaa kimemuozea ni kitabu kinacho Mimi ninacho kipenda zaidi kwa sababu ya maudhui yake wahusika wake na ujumbe unao elimisha jamii Kitabu hiki kimenifanya nipenda zaidi kusoma vitabu vya fasihi ya kiswaili.

Kila mtu huwa anasehemu anayopenda zaidi katika nyumba yake Mimi napenda sana chumba changu cha kulala Kwa sababu kina mambo mengi yanayonifanya, nijisikie huru, salama na mwenye furaha Chumba hiki hunikumbusha mambo mengi mazuri hasa wakati wa kujisomea na kupumzika Kila ninapoingia ndani ya chumba changu hukumbuka bidii niliyoweka katika masomo na juhudi za kutimiza ndoto zangu Pia hunikumbusha nyakati za furaha nilizotumia nikisikiliza muziki au nikisoma vitabu ninavyovipenda. Shughuli mbalimbali hufanyika ndani ya chumba hicho. Ndani yake husoma vitabu, huandika kazi za shule, hupumzika na kulala. Wakati mwingine hutumia muda kupanga ratiba za masomo au kufikiria mipango ya baadaye. Chumba hiki hunipa nafasi ya kuwa, peke na kujitafakari. Ninapokuwa ndani ya chumba changu nahisi amani na utulivu kwa akili huwa huru na nipo katika mazingira yanayonifanya nijisikie salama hisia hizi hunisaidia kuwa na mawazo chanya na uongeza bidii katika masomo na shughuli zangu nyingine Kwa kumalizia nitasema aje, nitasema hivi chumba ninachokipenda ni chumba changu cha kulala kwa sababu hunikumbusha mambo mazuri hufanya shughuli muhimu na hunifanya nijisikie vizuri kiafya na kisaikolojia ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Jamii ni kundila watu wanaishi pamoja na kushirikiana katika shughuli mbalimbali za kila siku Kila mwana jamii ya nawajibu wa kushiriki kikambilivu ili kufanya jamii webora salama na yenye maendeleo Mimi kama mwanafunzi wa shule ya secondary na shiriki kwa jamii yangu kwanjia mbalimbali ambazo usaidia kukuza mshikamano na maendilio Kwanza nashiriki katika shughuli za usafi wa mbazigira Mara kwa mara mimi pamoja na wanajamii wenzangu tunashiriki kusafisha maenewa ya umma kama barabara, soko na mazingira ya shule usafi usaidia kuzuhia magonjwa na kufanya jamii yonekane na tifu na kufutia Ukufanya hivi na jifunza umuhimu wa ujibikaji, ukufanya kazi kupa moja, pili mimi Nashiriki katika kutua msaada kwa wanawaitaji katika jamii Kuna waze, yatima na watu wenye maitaji malumu ambao wanaitaji msaada Mimi utuwa msaada kwa kusaidia kazi ndago dogo kuwapa heshima na wakati mwingine kuchangia chakula au mafazi Pala inapoeze kana. Hii nijenga kuwa mtu mwenye huruma na moyo wakuchitolea Jambo lingine, mimi ulifanya Hili kushiriki katika jamii kama kijana wana mwanafunzi Nashiriki katika jamii kwa kufuata sheria na kanuni Ninaeshi muwazazi walimu na viongozi na wajamii Pia najepusha na vitendo viofu kama vile matumizi ya dawa za kulevia Huizi na utoro Kwa kufanya hivyo, nina kuwa mfano mzuri kwa vijana wenzangu na kusaidia kudumisha amani katika jamii Haitha, na shiriki katika shuguliza ya kielimu na kijamii katika mikutana ya vijana, semina na michezo Shughulizi unisaidia kukuza vipaja jiviangu kuongeza maarifa na kujenga urafiki mzuri Kupitia ushiriki huu, jamii upata vijana wenye nidhamu na muelekea mzuri wa maisha Mwisho kabisa na shiriki katika jamii kwa kutoa mawazo na ushauri mzuri pale inapoi trajika Ingawa mimi ni mwanafunzi, mawazo yangu ya naweza kusaidia kubarisha badhi ya mambu katika jamii kusikiliza na kueshimiana kusaidia jamii kupiga hatua.

Kila mtu ana mavazi anayopendelea kulingana na starehe, mazingira na shughuli anazofanya. Katika maisha ya kila siku hasa kwa mwanafunzi wa shule ya sekondari Uchanguzi wa mavazi ni jambo muhimu. Mimi binafsi napendelea kuvaa suruali kuliko sketi kwa sababu mbalimbali nazo husiana na faraja usalama na uhuru wa kufanya shughuli Kwanza kabisa, napendelea suruali surwali kwa sababu ya starehe Suruari hunipa uhuru na wakutembea, kukaa na kusimama bila wasi wasi nikiwa shuleni au nyumbani, huwa nafanya shughuli nyingi kama kusoma, kusafisha au kucheza mchezo suruari hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini zaidi kuliko sketi Pili, suruari hunipa usalama na heshima katika mazingira mbalimbali. Katika jamii yetu, kuna wakati mtu anatakiwa kusongea maeneo tofauti na au kutumia vyombo vya usafiri Suruari hunifanya nijisikie salama na kuepuka usumbufu usio wa lazima Pia unisaidia kuifadhi heshima yangu kama mwanafunzi na mwanajami Tatu, napendelea sana suruari kwa sababu ni rahisi kuvaa na kuitunza Suruari nyingi hazi hitaji uwaangalizi mkubwa kama sketi fulani Pia zinaweza kuvaliwa katika hali tofauti za hewa iwe ni baridi au joto Hii hunisaidia kuwakuwa muda na kuwa tayari kwa shughuli za kila siku Aidha suruari hunifanya nijisikie mwenye kujiamini Napo vaa suruari nahisi niko tayari kukabiliana na majukumu yangu bila kikwazo Kujiaminia huku hunisaidia katika masomu yangu kushirikiana na wengine na hata kutua mawazo yangu bila uoga Hata hivyo, inatambua kuwa sketi pia ni vazi zuri na upendo na watu wengi. Sketi zinaweza kuwa nadhifu zina za kuvutia na zinafaa katika matukio fulani kama sherehe au hafla rasmi Kila mtu ana haki za kuchagua vazi analolipenda kuligana na latha yake na mila za kijamii Ingawa siketi zinanafasi yake katika jamii, mimi binafsi napendelea suruari kwa sababu ya starehe, usalama na uhuru ni nawoupata ninapo vaa Muhumi zaidi ni kuchagua mavazi yanayofaa ii yenye heshma na yanayomfanya mtu ajisikie vizuri katika mazingira anayokuwa.

Mimi kwa mara mingi huwa siipendi kupiga picha kwa maana picha kwa wakata mwingi hunifanya nione niko mdogo niko mwepesi na mara ingine nitajisikia kwamba mimi mwenye wa sijipendi unifanya nionekane mimi mdogo mimi nisiye na heshima na mambo mengi zaidi hunifanya nionekane mtu ambaye hajiamini kwa maisha Jambo hilo hulifanya mimi ni siwe mtu wakujipiga picha kiholela Mimi hupiga picha labda nikiwa na marafiki zangu ama wakati mwingine tumeenda katika stescheni za kujiburudisha Wakati tuko katika vileo na mambo mengine zaidi ndipo mimi hupiga picha picha ambazo mimi huwa naweka kama kumbukumbu hunisaidia kukumbuka vitu zaidi ambazo nilifanya wakati wa utotoni mwangu Unajua kwamba picha usaidia katika kueka kumbukumbu hizo kumbukumbu nazitumia zaidi katika kujikumbusha mambo ambayo niliyofanya nilipokuwa katika ujana wangu Asante.

Tukianza kuzungumzia afya, afya ni jambo muhimu katika uhai wa binadamu Ukiwa na afya, afya ueneza mtu kufanya kazi bora bila matatizo yeyote Kwa hivyo, mimi ilikuweka afya mzuri, huanakisha kwamba na kula chakula chenye protini, na kula matunda, na napia kukula chakula chenye madini ya nguvu Niposa uendele kuwa mzima, unahitaji kukula madini, unaitaji kukula chakula chochote ambacho kitasaidia mwili kupigana na maugonjwa. Mimi ilikuweka afya, chakuanza nikichi kwa kila chakula ambacho nakula, huwa nakikisha kuamba dani yake kuna matunda. Matunda ndio husaidia mwili kupigana na virusi na magonjwa ambayo hutokana na ukosefu wa mandini mwilini. Hicho chakula nafuatisha proteini na chakula zingine ambazo hunipa nguvu nguvu husaidia binadamu kufanya shuguli zake za kila siku pasi na kuchoka, pasi na kuumia Wakati mwingine kama ujawe afya yako vizuri We hujipata mwenye ngozi kuparara ngozi linaparara, mwili unakua mugumu na unakua uko na wepesi wakupatwa ni magonjwa ya napo ibuka Chukula kingine mimi hufanya huwa napenda kukunywa maji mingi. Ukinywa maji mingi huwa inasaidia mwili wako kukua na ngozi laini. Ngozi ikiwa laini huwa inasaidia mwili kupumua vizuri na kuwa nyororo. Ngozi kikauka sana huwa inanza kukatika katika. Ndio maana mimi huwanakunywa maji mingi kwa kikisha kwamba ngozi yangu ni laini na ni ngozi ambayo imenyoroka bila kuwa na kasoro yeyote.

Mara nyingi mimi mchana huwa nakula chakula chenye madini asubuhi huwa naanza na kukunywa chai, chai ambayo hukua na maziwa na tangawizi, tangawizi husaidia kuchoma mafuta mwilini Alafu kisha mimi naendelea na kazi zangu za mchana chakula nachokipenda sana kukula mara mingi kwa mchana ni chakula chenye nguvu mingi chakula chenye madini yanayosaidia kwa mwili Kuipa mwili nguvu ya kufanya kazi mchana lazima uwe na nguvu ndio ndiposa uweze kufanya kazi bila nguvu huwezi fanya kazi mchana napenda sana kukula chakula kama ugali, maharagwe ama wali kwa maharagwe, Tunajua kwamba maharagwe itasaidia kunipa protini, protini inasaidia kujenga mwili, inasaidia pia kupigana na magonjwa kwenye mwili Wakati nayo wali, wali nayo inanipa nguvu, nguvu ya kufanya kazi mchana kuna shughuli mingi kama hufanyi kazi, wahitajika kutembea. Kwa hivyo unatumia ile wali inanipa nguvu ya kuweza kutembea na kumaliza na kutimiza ndoto zangu za mchana ama kutimiza shughuli zangu nilizokua nimeorodhesha kufanya kwa hiyo siku. Madini ni jambo la muhimu sana. Chakula cha muhimu sana kukula kwa kila siku. Ndiposa uweze kuendeleza shughuli zako za kila siku na ziweze kufanyika bila shughuli, bila matatizo, bila madharau, bila shughuli yoyote mbaya. Chakula cha kupenda zaidi. Mimi napenda wali kwa maharagwe Kwa maana huwa kinaweza kuchomwa kwa zaidi na kusagwa kwa urahisi mwili bila kuchoka ama bila kungangana sana kuchomwa bila mwili kungangana sana Hivyo kila mtu ale chakula cha wali, mtu ale maharagwe na hilo litasaidia katika kuelimisha na katika kuburudisha hali ya mwili.

Ndiyo, maoni ni jambo la muhimu na ni jambo la ambalo kila mtu anafaa aheshimu kwa maana kwa hii dunia kila mtu ana maoni yake Kunaye huyu ambaye ana maoni kuhusu tofauti ama maoni yanayo kubaliana na maoni ya mwingine Kwa hivyo mimi kwanza napenda huwa naheshimu sana maoni ya kila mtu kwa mtandao mtandao ni moja wapo ya ambayo ni moja wapo ya njia ambazo binadamu ama wananchi wanapata kuelimishwa Pia wanapata kuwa habari kupitia hizi mitandao mtandao ni kiongezo cha muhimu sana katika maisha ya binadamu Mimi hupenda sana kusoma maoni mtandaoni maoni mtandaoni hua inasaidia mimi kupata elimu inasaidia mimi kutafuta mbinu za kujikimu Kwa maana maoni ingine hua inasaidia ama inakuwanga inaongea kuhusu vile unavyo weza kujikimu kimaisha Hivyo ndiposa unaweza ukapata kwamba maoni ingine ni mzuri, ingine haiendani na laini yako ama haiendani na mipango yako ama pia haiendani na vile unavyo amini haiendani na miathimisho yako ya kila siku. Maoni za mtandaoni naiheshimu sana kwa maana kila mtu ana maoni yake. Sio kila siku maoni yatakua yanaendana. Kuna siku maoni yatakuwa yanapingana. Kwa hivyo ninavyo soma maoni mimi huwa sikasiriki wala kukuwa na ugomvi na aliye andika maoni yake Kwa maana siku zote tunasema kwamba kilicho sumu kwa mwenzako kinaweza kuwa chakula kwa jirani Kwa hivyo mimi napenda sana kusoma maoni kwa maana maoni ingine huelimisha na maoni ingine hufungua macho na pia hukupa mawazo mapya Ukisoma maoni pia huenda maoni huwa inabadilisha sana akili ya binadamu kama ulivyo kuwa unafikiria jambo lingine huenda ukapata maoni Oh ukaona kweli hili hili hili ni maono Kwa hii maono linaweza badilisha wazo Kwa hivyo maoni ni jambo muhimu huwa wanasaidia mtu kufanya jambo ambalo linafaa huwa linasaidia mtu kujipata kwa njia laini bila tatizo lolote Kwa maana hiyo maoni unaangalia wengi maoni yao inasema nini Ukipata wengi maoni yao inaonelea fanya jambo fulani Basi mimi naenda kufanya hilo jambo kwa maana Hivyo ndio maoni mengi ya watu inasema.

Ndiyo, ni kweli mimi nawafahamu sana majirani zangu. Ni watu wazuri, watu wenye heshima yao, watu ambao nawaelewa vizuri, watu ambao wamejituma kimaisha, watu ambao wanapenda majirani, watu wenye roho safi, watu ambao hawasengenyi, watu ambao wanapenda kila mtu, ijapokuwa haikosi maadui hapa na pale, tunalielewa, lakini majirani zangu ninawafahamu vizuri. Majirani zangu tunapendana. Wakati wako na shida, mimi huwa wananiambia na ninajitokeleza tunaenda tunasaidiana mahali tunawezasaidiana, mahali hatuwezi saidiana inabidi tunaitisha usaidizi kutoka kwa watu wengine ama majirani, Majirani zangu nawafahamu vizuri Majirani zangu wakiwa na shughuli ama wakiwa na sherehe fulani mimi huwa wananikaribisha, na wakati mwingi huwa tunaandaa chakula pamoja, tunakula pamoja, tunaimba na kusherehekea pamoja, tunacheza muziki pamoja, kwa maana huo ndio umoja, na huo ndio upendo, hivyo ndivyo na ipasavyo kuwa. Ijapokuwa, wakati mwingine kuna matatizo kati hapa na pale, mimi siwezi kana kwamba siwafahamu majirani zangu Majirani zangu ni watu wazuri, watu wenye heshima yao, watu wenye ni matajiri, watu wenye ajira, watu wenye pesa mingi. Hivyo ndivyo ninavyosema Majirani zangu, mimi tunaheshimiana, nawapenda, wananipenda, tunapendana. Kwa siku zote inasemekana kwamba, jirani mzuri, huo ni ulinzi. Jirani mzuri ni ulinzi. Kila wakati, tupendane, tunapendana. Hivyo basi, jirani wangu, Bwana Yesu awabariki.

Mimi, muradi hui inalingana. Inalingana ni muradi wakikundi ama ni muradi wabinafsi. Lakini nataka niangalie katika kwa ubora wake upande wakibinafsi. Tukianza kuangalia vizuri muradi, mimi hua naanza muradi kwa kukaa chini na kuandika ramani. Kuchora ramani na manishaje. Hii ni kama kuchora jizi utakavyo anza ule muradi na jizi utakavyo uendeleza na jizi utakavyo umaliza muradi pia utaitaji uweweke mikakati jizi utakavyo kua unaekea ulinzi kwa mana tunasema ulinzi bila ulinzi akuna muradi Mimi basi uwa naanza kukaa chini na udoresha jizi mambo ya takavyo vanyika kwa yari iyo siku na anza moja mbili nafanya yote kwa hekima Nikiwa ni meeka kwa karatasi na anza kupanga tendu moja, tukio moja mbaida la lingine haya matukio, lazima yafuatane lawe na mutiririko Kwa maana kama sina mutiririko itakuwa nengumu sana kumaliza ule mbradi kama itamaliza basi, itakuwa nimesahu mambo zengine mambo ambayo ni ya muhimu Kwa hivyo kila wakati wanasema hivi lazima nikai chini ni andaye na jipange Kabla pia nilazima pia niangalia kama niliko nao pesa ya kutosha kuendeleza ule muradi Kwa mana tunasema bila pesa, bila ufatili inakuwa ningumu kuendeleza muradi Kwa hivyo lazima kwanza mtu anakati ni anangalia hii muradi, nikona hii vlani Jambo la tatumii ufanya uwa naangalia labor nikona watu wa mkono, nikona watu kwa kazi wa kufanya lile kazi kama sii na naanza kuothora shanajua hapa nivo nitakatoa watu wa mkono Awa watakuwa nafanya hili kazi awa watakuwa nafanya hili kazi Pia kabala kuanda muradi pia uwa naangalia Nikona machine za kutosha Machine ni jambo la muhimu tukiangalia vile mambo ya navio endelea Tukiangalia utandawazi tunaona kuamba teknolojia inazidi kuwa pana, inazidi kupanuka na mambo ya inazidi kuendelea kuwa zaki digitali Kwa hivo mimi uwa na jineka kwa nyemukazo na angalia na chunguza vizuri.

Kwa shuguli za binadamu, tunasema binadamu hajiwezi. Pia binadamu hajakamilika bila binadamu wenzake. Kwahivyo tunasema aje, bila ushirikiano, hakuna jambo ambalo linaweza kwa maana watu wa swahili wanasema kwamba umoja ni nguvu. Mukiungana, muki shirikiana, ata munaweza hamisha mulima. Mimi hupenda sana kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine kwa maana mkiwa pamoja mna kuanga na lile nguvu, mna kuanga mna tiana nguvu, mna kuanga mka na lile saiki ya kuendelea kufanya kazi kwa pamoja. Hivi mkiwa wengi mkiwa kwa ushirikiano ni raisi sana kufanya kazi kubwa ambayo wewe ukiwa pekeyako uliwezi. Ushirikiano ni nguvu na umoja ni nguvu Mimi napenda sana kufanya kazi kwa usirikiano kwa maana nikona lile uwezo Wakuongea na watu tofauti wakuongea kwa lugha tofauti kwa ushirikia nihakisha kwamba tunasirikiana Mimi napenda sana tukifanya kazi kwa usirikiano kwa maana ukiwa peke yako utajiweza Kwa kila mtu, kwa kila level kuna mahali utajipata unahitaji mwenzako Kwa hivyo mimi napenda sana ushirikiano kwa maana mimi peke yangu mimi sijiwezi Kwa hii maisha, kwa hii maisha kila mahali Kwa pointi fulani utapata unahitaji mwenzako ushirikiano ni jambo la muhimu Sisi sote tufanye kazi kwa ushirikiano natupendane Tutajipala tumesonga mbele tukiwa pamoja kusonga mbele ni kwa urahisi kama umepato ni tatizo na munafanya kazi kwa ushirikiano Inakuanga ni raisi kutatua lile shida Kwa maana nyinyi wote mnauwezo wa kufikiria vitu tofautia hatufikiri jambo moja kwa kawaida. Tukona ile uwezo wa kufikiria na kuongea na kujandilia na tufanye ni vipi. Kwa hivyo, kila mtu akitoa maoni yake, utapata mshapata jawabu kwa urahisi. Mimi ni mmoja watu ambao napenda ushirikiano. Bila ushirikiano kwa kazi, mimi kwangu inakua ingumu. Sisi sote tupenda ushirikiano na tufanye kazi kwa pamoja, mambo itasonga mbele kwa uraisi na kwa utendeji. Kazi bora hukuja na ushirikiano. Asante.

Tunajua kwamba majira ni mengi sana. Kuna majira ya mvua, kuna majira ya jua, kuna majira ya miti kumwaga matawi na majira mengine. Mimi majira ambayo nayopenda ni majira ya baridi. Majira ya baridi na mvua kidogo ambayo huitwa masika. Masika ni moja wapo ya majira mimi hupenda. Kisha na maana wakati ule unaeza fanya kazi bila kutoa jasho jingi mwilini bila kuchoka na bila madhara yoyote kwa mwili Hii majira pia naipenda kwa maana huwa unavaa mavazi, unaeza kavaa sweta, unaeza kavaa vazi lolote lile kwa chagu lako bila kusumbuliwa ni majira Majira ya masika ni majira ambayo hayana shida mingi kama ni kusafiri hakuna kucheleweshwa kwa mati unasubiri nini nini apana Mimi napenda majira ambayo sababu napenda hii majira ni kwa sababu mvua inafanya watu wengi Inadarilisha, inafanya watu wasije wakasafiri na inachelewesha watu katika zamu zao za kila siku Hii majira naipenda kwa maana huwa inanifanya nijisikie kutulia huwa inanifanya nijisikia ni kiwa kijijini huwa inanifanya mwili wangu kutulia Kwa maana wakati ule hakuna lolote lile ambalo linazindikilia ama linafanya mwili wako kungangana wakati linaendelea kusiaga ama jambo lile lingine lote ama shuguli lile lote la mwili.

Mimi napenda sana maji ya moto hasa wakati wa majira ya baridi. Maji moto huwa inasaidia sana kufanya ngozi liwe nyororo wakati ule na kuifanya ngozi liwe ngozi lenye kuchemuka. Mimi maji moto napenda kwa maana huwa pia inasaidia wewe ngozi kulichoma mafuta ama kulichoma magonjwa ama virusi ambazo zinaweza kuwa zimekwama kwa ngozi. Majimoto husaidia pia mwili kunyoroka na kukuwa ngozi lenye kunyooka Mimi napenda sana kuoga maji moto hasa wakati wa baridi huwa inafanya wewe ujisikie kuchangamka upande mwingine mimi sipendi maji moto kwa maana maji moto itakufanya we mwenyewe ujisikie umetulia hujachangamka Itakufanya mwili usikie kuivurutana itasikia vitu mingi sana zinaohusiana na maji mi napenda sana maji baridi mi napenda sana maji moto ambayo ni maji yasiyo na chumvi maji moto vizuri sio maji tu ambayo yamechemuka sana lakini maji yaliyo moto.

Swali, mimi napenda sana kuvaa kofia. Basi, ndio. Mimi ninapenda sana kulivaa kofia kwa maana kofia huwa inanifanya nisikie ni mimi ni mtu nadhifu na mwenye kujiamini. Wakati uko na kofia, huwa unajisikia mwenye mtu mwenye cheo chake, mtu mwenye tabaka lake. Pia uwe na upe jifanya ujiamini kwa maana unajisikia kwamba Una lile sura yako ama labda kichwa chako kiko na shepu mingi mimi napenda sana kuvaa kofia kwa maana inaficha lile sura yangu halafu inafanya kichwa kama ikona makona mingi Inafanywa inakaa vizuri inanihudumia vizuri minafurahia Kofia inamanufaa mingi sana kwa kwangu Wakati mwingine wakati wa jua Mimi hulivaa ya kofia kunizuia juakali Wakati ile miale ya jua inagonga kichwa chako huenda ikakufanya uanze kuumwa na kichwa kwa maana lile miale ikikupiga kwa kichwa unaanza kuyapoteza madini ama unaanza kuumwa na kichwa ama huenda ukapatwa zaidi na na ile miale ambayo Una ile ugonjwa ambayo hutokana na miale ya jua kukupiga kwa kichwa ambayo huwa inaweza zuiliwa kwa kuvaa kofia Kwa wakati wa jua mimi hupenda sana kukuvaa kofia kama za jua Kuna zile kofia za jua na kuna kofia za michezo na kuna kofia za mitindo na kila moja inamatumizi yake Wakati wa jua unavalia kofia ya jua Wakati wa michezo unalivalia lile kofia la mchezo Wakati wa mchezo sasa mimi hupenda kuvaa kofia Ndio niweze kujiskuma bila kuzuiliwa na chochote na bila uzoelefu ama bila kizingiti chochote Wakati wa baridi mimi huwa nalivaa kofia ndiyo niweze kujizuia na kufanya kichwa changu kikae kikiwa moto kichwa changu kikae bila vizingiti zozote.

Mimi kwanza huwa sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu ambazo mimi huwa nazijua vitu za mtandaoni siku hizi mtandao imeanza kukuwa na watu ambao wako na usherati, wako na nguvu mingi za giza, watu wako na wanaabudu madhabau tofauti, watu wako na wakora, wezi, watu wote wamechanganyika kwa mtandao na unapata kwamba umenunua kitu kwa mtandao kile ulichoitisha siyo kile kitu ambacho watakaokuletea Hilo ni jambo ambalo limefanya mimi niwache kuchukua vitu kwa mtandao nikiona sinunui kwa maana huna lile njia la kujua kwamba hili ni jambo ni kitu ambacho ni kitu ambacho kimeibiwa ama ni kitu halali Hilo limenishinda kujua. Kila wakati mimi nikifikiria kunua kitu mtandaoni kitu ya kwanza mimi huwa najiuliza ni eti hili ni mali halali ama ni mali ya kuibiwa Kwa maana utapata kwamba watu wengi wanaouza vitu mtandaoni siyo mali yao asili. Asili ya hiyo mali yenyewe hata hawaijui Utapata mtu ameajiriwa ili kuuza mali fulani ili kuuza kitu fulani ili kuuza stakabadhi fulani Lakini yeye ako pale kulipwa. Kwa hivyo wakati mwingi utapata yule mtu ambaye anauza kile kitu fulani, utapata anakupea habari ama anakueleza kuhusu kile kitu ambacho yeye mwenyewe hajui. Kwa mfano wale watu ambao wanauza magari. Utapata mtu kwa mtandao ameweka gari pale anauza ile gari. Ukimuuliza bei ya ile gari, hata yeye mwenye haelewi. Atakupa bei tuseme kwamba kwa mfano tu, atakuambia milioni mbili, hiyo gari ni milioni mbili. Lakini ukifika pale mwenyewe kuangalia sasa, pale kwa ground, ukifika, utapata ile gari aliyekuambia milioni moja yauzwa milioni mbili. Sasa ataruka ile story, na utabaki pale wewe mwenyewe umeduwaa, kisa na maana miombo za mtandaoni siku hizi hayaendi. Kuna wengine wako pale kwa mtandao ili kukulaghai. Unapata unaona hii ni kitu mzuri ambayo imeuzwa, kisha inauzwa kwa bei ya kupendeza. Wewe ukienda kununua ile bidhaa ukienda kununua ile bidhaa utapata kwamba hii bidhaa hata haiko mtu anakuambia wewe lipa kwanza Ukishalipa utashtukia kwamba umeshalipa na chenye umekilipia hakitakuja Utasubiri siku ya kwanza siku ya pili hakiji Hilo ni jambo moja ambayo limekua likinitatiza sana kwa hii kwa mambo za mitandaoni. Mambo za mitandaoni siku hizi haziaminiki wafanya hivi, waitisha hili, watu wanakuletea hili. Wajaribu kulipa umeshaibiwa. Wengine wanatumia hata stakabathi zako ulizojaza pale mtandaoni kulaghai watu wengine Kuna ule atakayechukua jina lako na kitambulisho na kulitumia kulitumia kulitumia kuingia kwa benki zako kulitumia kuingia kwa mitandao yako kuwalaghai watu siku mingi umesikia sijui mtu nini yake imechukuliwa. Utapata mtu Facebook yake imechukuliwa. Utapata WhatsApp ya mtu imechukuliwa hao ni watu wa mitandao ambao wako na nia ya kulaghai watu mitandao mingi siku hizi imekuwa tu ya ulaghai. Na ndiyo maana mimi nimeshindwa kabisa kununua vitu mtandaoni kwa maana naelewa mitandao mambo yake siku hizi hayaendi. Unajaribu kununua hiki kuna yule anayekuangalja na jicho mbaya akiwa na nia ya kukulaghai Sisemi mambo yote mtandaoni ni ya uongo lakini kuna zile ambazo ni sawa ni kweli watu wanakula za haki. Lakini wengi wao wameamua tu kukula za bwerere wameamua tu kuwasumbua wenzao wameamua kuwaibia wenzao na ndiyo maanake Mara ingine unapata umekiitisha kitu umenunua kitu pale mtandaoni lakini ile bidhaa uliyoinunua pale Siyo ile bidhaa utakayoletewa. Kwa mfano, unaweza ukanunua nguo, ukaiona pale kwa mtandao imewekwa pale, aa, ukaona hii nguo ni ya kupendeza Lakini wakati utaekeza hile oda, useme sasa nataka muniletee ile nguo, unaletewa mtandao, utaletewa mtandio nguo kubwa, unashindwa jamani, mimi ndiyo niliyeitisha hili.

Kuna keki na mingi ambazo huwa zinapendeza mdomo wangu Keki ambayo huwa napenda ni ile keki kwanza ambayo imeekwa sukari na ile marangi Kuna marangi zingine mimi mwenyewe kwa kuangalia tu mi mwenyewe huwa hazinipendezi Kwanza keki ambayo mimi unapenda ni keki ambayo imeundwa kwa limau ukishaeka limau sasa wewe hiyo ndiyo mali yangu Sasa hapo umeguza pa dipo Hapo sasa tuko pamoza Keki haina hizo Keki ambazo ni hizi kubwa Keki ambayo tumia kwa wakati Washerehe wakati mtu ana sherekea siku yake ya kuzaliwa hizo ni keki baina ya keki mimi mwenyewe huwa napenda aina ya keki Keki ziko mingi na ina huwa inalingana ni hiyo keki imetumiwa ama imetumika nini kuundwa Izi keki kubwa utapata kwamba Hata vile viungo zinazo tumika kuunda ile keki Utapata zinatofautiana sana na ile keki ndogo bali Utapata keki ndogo leijitajitu vito kidogo kwa mana zote ya zivyo zitoshea kwa kile kikombe Ja kuundia keki Minapenda keki kubwa keki ya kilomoja Iyo ndiyo keki mimi ufresha moja yangu Keki ya ambayo imbeundo na kuongezwa Marangi kama rangi ya nyeupe ka hiyo ni rangi yangu Mi ni rangi ambayo naipenda Keki yoyote iliyo na rangi nyeupe Mimi napenda sana Kwa hivyo mimi nasema aje aina za keki zote ziko sawa Lakini mimi nalichagua keki la nyeupe hiyo ni keki langu naipenda sana Keki, keki, keki Keki ilo ni langu ijapokuwa siyo kila mtu anayopenda keki Kuna wengi tu wengine hawapendi keki ilio na sukari Keki bila sukari miyo kwangu Sio, sio keki mi naipenda keki zaidi ilio ya kwa sukari vizuri Keki ilio andaliwa vizuri Keki ilio andaliwa mpaka ikahiva Kwa kati mungine mimi ni mtu ambaye ni mtu mwenye kuchagua mtu mwenye kusema nataka hili nataka hile Kwa mana mimi ni mmoja watu ambao wanajielewa na watu ambao wanajiamini na watu ambao ni wachaguzi sana ni wabaguzi wanabagua kitu nyanataka Mimi ni mtu mbaguzi Kwa hivyo mimi ningependelea sana kukula kitu ambacho Kimetengenezwa vizuri kitu ambao kimeiva na kimepikwa ni wapishi ambao mimi na wathamini Kwa maana sio kila mpishi aliyebobea kwa kazi yake anaweza fanya jambo lingine wengine wakati mwingine kulingana na hali yao ya mwili Unapata kunatawishiwishi hapa na pale Kwa hivyo mimi ni mbaguzi huwa nabagua sana uenda ukatengeza kitu ukafikiria kinapendeza Kumbe kwangu hakipendezi na sante sana Mimi ni mchanguzi keki ambayo ni nyaupe Mimi iyo keki napenda napenda sana.

Kuna mchezo mingi, mimi ni maishi kujaribu na ni maishi kutamane kujaribu Wajawapo wa mchezo ni maishi kujaribu ni mchezo wakurukaruka mchezo wakadanda yani mchezo wakadanda ni mchezo ningependa kujaribu kwa maana mimi na jikonacho kipaji ni kona uwezo na penda sana mpira nambari ningependa kucheza kwa wakati wa mpira ni nambari nambari kumi ama nambari tano mugongoni nambari tano mugongoni wacha ni same evil Kwa maana hilo ni kazi lake unamutu kuzuhia watu wa sikujiwa kafungwa mambao Miina pena sana nabari tano unatulia pale na kutuma mpira jiwe wani Kwa maana ni kipaji Mini nao kipaji ja kucheza hilo ningependa siku hata moja ni jaribu kumpira wa dunia nijueze kuhungana na wale wachezaji ambao ni wachezaji marufu duniani Hilo ni jamu ambala ninaeza nifurahisha zaidi na hilo ni ntoto langu na najua siku moja ni tatimiza ndoto toto yangu ni kujipata ni kichezea madunia tofauti sio kichezea sitaki ni kuwe tu mchezeaji wa nje yangu taka ni chezea nji tofauti ni mchezeaji wa dunia Mchezeaji wa nji za nje za ujeni mpira wa kadanda mina upenda sana uo ni mcheze wa mbao itaisi kujaribu siku moja.

Mimi ni kati ya wale wafanyikazi ama wale watu ambao wanafanya kazi kwa kujitolea na kujituma zaidi Mimi niko na ndoto kubwa, ndoto ambayo nitahitimu siku moja kwa njia ya kutia bidii na njia ya kujiamini. Kwa maana ukijiamini utatimiza ndoto na ndoto itakuwa ni jambo la kufurahia kuona kwamba nimetimiza ndoto langu. Mimi ningetamani sana nijione nikiwa mimi ndiyo mkurugenzi katika kazi Mimi wakati wa kufikia wapi, mimi katika kazi yangu Mimi katika kazi ninaofanya, nimechoka, kila siku kujipata katika hali ya kufwata maagizo. Natamani siku moja nijipate nikiwa katika cheo kikubwa katika ile kazi ambayo mimi naifanya niko na ndoto ambazo siku moja najua zitatimia na zikitimia zile ndoto najua nitakuwa nimeitimiza ndoto na nitakuwa nimeyatimiza malengo yangu ya maisha. Mimi natamani sana siku moja, kwa lile kazi ambao ninalofanya, nijione nikiwa mtu wa kuheshimika katika kazi nijipate napanda cheo. Kwa maana imekuwa ni ndoto ya kila mtu kujipata anataka kupanda cheo kutoka cheo moja kuenda cheo nyingine Lakini ukiangalia unapata ya kwamba hakuna mtu ambaye anafanya jambo lolote ama hakuna anayetia bidii Ili kujipata kwa ile cheo fulani ambaye anataka kuwa. Lakini mimi ni tofauti na wale watu ambao wanafanya namna. Mimi ni mtu ambaye anatia bidii sana kwa maisha kwa maana niko na lengo. Kuna mahali nataka nijione na nitafurahia sana kujipata mimi ndiyo ninae cheo kikubwa Zaidi kwa kazi ya ambayo ninayofanya. Mimi huwa naamka mapema na kufika na kuanza kufanya kazi yangu. Sio lazima nikuwe nimesimamiwa Sio lazima msimamizi awe kazi ndiyo niweza kufanya kazi yangu vile inavyofaa Mimi naaminia kazi na mimi nafanya kazi bila kuangalia ni nani ninafaidi na ni nani Nikakuumiza. Kwa maana wakati wote mimi ninaiheshimu sana kazi yangu. Kwa maana ndio uweze kupaa cheo katika kazi ambayo unaifanya, huwa mtu anaanza na kuanza na kuheshimu kazi. Jambo la pili lazima ambalo ni lazima ufanye ni kulipenda kazi lako. Mimi nalipenda kazi langu sana na ndio manake natamani nijione katika cheo cha juu. Hiyo ni kazi la muhimu sana kwa maana hiyo ni jambo, jambo ambalo mimi siwezi taka kufanya ni kuona kazi yangu inaendelea vibaya, kuona kazi yangu inazidi kuende, kudidimia kuona kazi yangu, chenye kinatengenezwa pale inakuwa tu ni hasara, hasara, hasara hapana, mimi nitatia bidii, nitajizatiti kuona kwamba kila jambo limefanya ipasavyo. Na sitaenda kukaa chini na kutulia kuangalia mambo yakienda mbage. Nitatulia kwa akili zangu timamu na kwa uwezo wake Mungu Nitaitia bidii kuona kampuni langu linaendelea kusonga mbele. Kuona kampuni linaendelea kutengeneza faida kuona kampuni laendelezea jina lake linazidi kuenea kwa uzuri, sio kwa ubaya. Kwa maana kuna kampuni zengine tunajua zinaenea lakini zinaenea kwa ubaya kwa maana kazi zao sio kazi mzuri. Mimi kazi yangu ni kazi mzuri kazi ambayo naipenda mimi. Sitaruhusu chochote kifanyike. Kwa pasi na hayo mimi ni mwaminifu Mimi kazi yangu naipenda na nitasimamia kazi yangu mpaka wakati wa mwisho Wakati ambao nitakuwa nimetimiza ndoto ambayo ndoto yangu kwa kazi, kazi yenye naifanya ni kujiona katika cheo kikuu, cheo kikubwa kwa ile kazi. Niwe msimamizi wa hii kazi kwa maana mimi niko na uwezo wa kufanya na watu na kushirikiana na wafanyikazi wenzangu. Kwa maana na mimi ni mtu bila ushirikiano mimi naamini kwamba hakuna ndoto inaeza timia.

Gita ni chombo ambacho huwa kinatumika kwa kucheza muziki ni chombo ambacho ni kifaa Tunasema ni ala ya muziki gita ni ala ya muziki ambayo hutumika kutumbuiza watu ina ile manufaa yake katika kuimba So hii ni ala ya muziki Hii ala ya muziki ni kiumba ambacho kimetengenezwa na nyuzi kadhaa nyuzi kadri, nyuzi sita hivi, ambazo kila uzi inasauti yake ambayo huwa inatoa. Mimi, nilijaribu kucheza gita, na nimetaka sana nijue kucheza gita. Kwa maana wakati wote kwa kila wimbo ambao mimi nausikia mtu anacheza gita, pale amefurahia. Mimi huwa nafurahia sana. Kwa maana kwa gita, kuna ile kila moja inaleta sauti yake na ile sauti inakuanga ni sauti ya kupendeza. Kwa akili zangu, sidhani kuna mtu ambaye hata kujipata hataki ama hafurahii kucheza wimbo, ama hafurahii kucheza gita, Kwa maana ukisikiza gita ama ile sauti inayotolewa na gita kwa kila wimbo Utasikia ni sauti ambayo ni sauti ya kufana ni sauti ya kupendeza Kwa maana yule anayejua kucheza gita, yule anayejua kucheza gita, Utamuona anacheza gita kwa ule wakati pia yuko pale anatingiza kichwa Yaani anafurahia, gita anafurahia tu yuko pale yuaenjoy kucheza gita. Anacheza, anakatika vilivyo Kwa maana gita itatumbuiza watu Unatumbukia vizuri sana uko pale, unaenjoy Muziki nitamu, muziki nitamu kwa yule anaeelewa. Mimi siku moja natamani nijue kucheza Natamani sana nijue kucheza gita na nikijua kucheza gita niko na niko na uhakika kwamba kuna watu ambao nitaenda kutumbuiza. Na niko na uhakika watafurahia ule muziki Kwa maana yule ambaye Najua kucheza gita Mimi huwa namwonea wivu lakini ni ile wivu ambayo ni wivu yenye sio ya ubaya. Ni ile wivu haina ubaya. Natamani sana nijue kucheza gita Ndio siku moja hata mimi niwe, niko na uwezo wa kutumbuiza watu niwe na uwezo wa kufurahisha watu niwe na uwezo kamili Hilo ni jambo moja mimi naotea siku moja nitajua Nikijua nitatumbukiza watu Nikijua mahali shule fulani mtu anaezaenda Kasomea kucheza gita Mimi sitachelewa kuenda nitaenda Nisomee gita na nitafurahia sana Kwa maana gita ni chombo ni ala ya mziki Ala ambayo inamanufaa yake katika Mamboza kuimba katika kuimba Ala hiyo inahitajika Lazima ikuwe kwa wimbo Ndio wimbo ukue una maana fulani. Kwa maana wimbo Unamanufaa. Gita mimi napenda sana. Nikicheza gita hakuna atakaye mimi nacheza gita kama nakatika Nitakatika vilivyo. Kwa hivyo mimi gita ni chombo ambacho nakipenda sana ni chombo ambacho Mimi ningetaka kujua kukicheza Kwa maana mimi huwa kinanitumbuiza na napenda sana Ijapokua, sijui kwa sasa hivi kucheza hiyo ala Inafanana na ala zingine za muziki ambayo inaitwa 'gurumba' Lakini siku nitakapojua kucheza gita, nitafurahia sana Mungu anisaidie, niweze kuenda shule, niweze kujua kuipiga, kuipiga gita ukicheza gita, wakati mwingine inakuwa ni ngumu kuelewa na kuikaza Kuikaza zile nyuzi zake ambazo kuwa ni nyuzi kadri, nyuzi sita hivi Kwa hivyo, nitafurahia sana nikipata siku moja najua kuicheza gita Nitaitumia kutumbuiza watu Nitaitumia kujifuraisha mwanyewe kwa mahana wakati mungine Wakati wakupumzika, unahitaji usikize muziki na unaweza kutuliza akili.

Mimi kwa kilizangu nikona wezo wakukumbuka walimu wengi kutoka shule yangu hasa walimu waliokuwa nafunza somo la kisayansi, somo la teknolojia Kwa maana mimi ni mpenzi wa teknolojia nikona maarifa na kumbukumbu bado zinanijia kusua walimu ni walimu ambao niliokuwa ni napenda, yaani walimu ni mpenda walimu wa kwanza ambao napenda sana ni walimu wa kemia Hiu mwalimu walikuwa ni mwalimu ambaye Sio mwalimu tu lakini kuna wakati alikuwa anaingiza kama mzazi ni mwalimu ambaye angekuita na akuelekeze katika mambo ambaye Akionu muliafanya mambo ambaye wa hayafai Anakuita na kuambia kaa chini Nataka ni kuambie hivi na hivi na hivi Muna kaa chini, munaongea kama mzazi Uyu ni mwalimu ambaye alikuwa mzidi mzazi Kwa mana ata wakati mungine mzazi sinemi ni mzazi yangifanya hayo ni mwalimu ambaye angekuambia hili ulifanya vibaya hivi fanya hivi, hivi fanya hivi na badaya mulukua mnajipata mmesha, songa mbele na mmelewana Kwa mana wakati wote tunasema hivi Sio kila kosa ambalo uwa lina tatuliwa kwa njia la vita Uyumwalimu alikuwa na amini kwa mba Haitaji kumpiga mwanafunzi Haitaji kumuthara mwanafunzi Haitaji kumutetesha mwanafunzi Ndiyo mwanafunzi ya fanyi kile kitu ya mbajo kinafaa Uyumalimu wa kemia wakati umefanya vibaya ama wakati umeweza Ujatia fora kwa mtiani alikuwa na kuita na kukalisha chini ya kuambia tufanya hivi Hapa ulifaa kufanya hivi na hukufanya Hapa ulifanyi ulistaili kufanya hivi na hukufanya Wanakuita na kuangelesha mnaongea mnaongea mnaongea Badaya mnatoka pale na tatina na suluhisho Kumana hui ni mwalimu ambaye alikuwa na lipenda asa kazi yake Hangefika shule na kutumia mwakati mwingi pale kuongia na wanafunzi ni mwalimu ambaye alikuwa mejituma kimaisha ni mwalimu wakati wake mwingi alitumia kuongia nasi Wakati mwingine angiaja ata familia yake ama wakati mwingine alikuwa na wezo kukujana mtoto wake shuleni Hili tukuja kutufunza Mwalimu ambaye alikuwa mechitolea kufanya kazi mwalimu ambaye alikuwa nafunza vizuri kama hamefunza kitu, hamefunza soma fulani lakini ujaelewa Ilikuwa anakuruhusu kuinwa mukono na kusema hapa hivi mi sijaelewa Nomba unieleweshe hapa na halikuwa na wezo wakurudia kila alichokisema ni mwalimu mimi na mpena sana mwalimu wangu wa kemia Siwezi kumutaja jinalake lakini ni mwalimu mimi siituaweza kumusau Mwalimu alikuwa naongea kwa upole, sio sauti ya ukali na alikuwa ni mwalimu wa mependwa na wengi.

Wateja ni watu wa muhimu sana katika biyashara. Kwa maana biyashara bila wateja aliwezi kuendelea. Kwa hivyo, wateja mimi uwa na washugulikia kwa njia muhimu sana, kwa njia ya eshma na kwa njia ya fraha. Uwa wakati mwingine mimi napenda sana kuongea sana. Mimi ni mtu ambaye ni mtu sipendi kunyamaza. Kwa hivyo, wateja wakikuja jambo la kwanza mimi uwa naanza na kuwasalimia. Kwa maana watu wengine wanaendelea, wakona mawazo, wanawaza sana na hawana watu wata wakuongea na wawo Kwa hivyo uwa nafuraia sana kwanza kuwona mteja, jambo la kwanza uwa namuamukua, nijue ameamukaja, ya meshindaje mambo yake inaendelea aje, ina kwa jambo la kwanza na jambula muhimu sana na kwa maana uwa inawezesha mtu kukua na ile muanya. Unakuwa umekreate chumba cha kuongea. Nazapale unakuangu umepata ile muanya ya kuongea. Unakuangu umemleta katika zile hali mzuri ya kuongea na yeye. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana mimi uwa na nafuraisha. Na ndiyo manake huwa naanza kumuamukua Kuamukua mtu ni jambo la muimu Kinachofuata mimi sasa ninaanza kumuodumia kwa njia ambayo itamfanya arudi tena njia inaweza fanya ni njia moja kuweza kufanya mtu kama muteja arudi tena njia ya kwanza ni kumuodumia kwanjia ya kumpea vitu kwa bei ambayo iko chini niko nauwezo wa kupunguzia muteja wangu bei kama ni mteja wa kila siku ya na mpunguzi ya bei kwa maana Kila siku namuona namuitaji kila siku Kwa hivyo nikono uwezo nampunguzi bei ndiposa siku ingine haje na kuja nisaidie kama alivi ufanya na mii ntazidi kufurahia kwa maana siku zote biyashara bila mteja ni biyashara enye haywezi endelea ni biyashara enye haina matumaini ni biyashara yenye haifanyi mtu kukua na uwezo wa kufanya kile kinachofa Kwa mana mteja ni ya mbiyashara Mteja ndiye nafanya hile biyashara kuendelea Kwa hivyo mteja mimi hua na washugulikia kwa heshima na utaratibu huitaji kumwarakisha mteja Kwa mana labda unaharagisha mteja nakini Haka sawo fitu zingine Haka sawo fitu zingine huo na bagi za zile vitu pale kwa duka Kwa hivyo mteja anapelekwa kwa utaratibu, anapelekwa kwa heshima Akiuliza kitu unamujibu kwa eshima Wakati mwingine siyo kila mtu atakujibu vizuri Kuna wateja wengine wambao Nisawa tu waona usawa wakili kidogo wakili yao ni pungwani kidogo Kwa hivyo mtuyo ni pia unafau kue na jia ya kumushugulikia Kwa maana siyo wateja wote utawashugulika kwa jia moja Kuna wateja wengine ni wateja ambao ni wapiaro wanapenda sana kutusi, wanapenda sana kuongea mengi na hiyo kuongea mengi, wei nashitukia, wameshaanza kukosana na vitu mingine Kwa hiyo, mii napenda sana kushugulikea wateja kwa heshima Njuu namuitaji kesho na muitaji siku inafuata na siku zingine na zingine na zingine Muteja, mimi na mueshimu Kwa wakati wote siku zote mii nasema, muteja aishimiwe, muteja apendwe, muteja kila siku Mimi, nimefanya kazi tofauti sana na mimi ni mwana biyashara ambaye na amini na penda kazi zangu na nafanya kazi zangu zote kwa eshima Nimeona kwamba, mteja ukimpea huduma ambaye memfraisha hata arudi tena na hata kama hata arudi uenda mkawa marafiki na mutazaidiana kwa njia zingine ama pia uenda kakusaidika ukwapata ye mwenyewe amekua wa faida sana kwa maisha hako Sio lazima mukasaidiana pale kazi lakini mteja ukimudumia kwa yeshima, kwa taratibu, ukimsaidia Kwa hati muingine utapata mteja wako amepotea njia ni vizuri unamuambia afanye hivi, pita injia, ingia hivi, ingia hivi kama amepotea njia unamuelekeza vizuri na hiyo kukuelekeza uyo mteja hatakusau Wataishi kuwa mteja wako daima milele na milele Uyo ni mkua ni mteja wako wamaisha Kwa hivo wateja, waudumiwe vile inavyo faa wateja, watafurahia sana kuona huyo yamenifanyia hivi, huyo yamenifanyia hivi Ilo ni jambo la muhimu sana kwa wateja Kila mteja, haishimiwe, audumiwe kutaratibu Ilo ni jia moja, ambayo mimi wanashugulia wateja wangu wateja wangu wote, wakona furaha, furaha tele.

Mimi nilikuwa utoto wangu, mimi nilikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu ambaye ni mchokozi, mtu ambaye ni mcheshi, mtu ambaye alikuwa anapendwa ni wazazi. Ukitaka kupendwa na wazazi jambo moja lazima ukue unafanya matendo ambayo ya naafurahisha wazazi wako. Mzazi uwa hafurahi wakati mtoto wake anaendelea vibaya, wakati mtoto wake kila mtu ananuna kumuhusu, wakati mtoto wake kila mtu anampiga, wakati mtoto wake hakuna mtu ambaye naongea kitu cha thamana kumhusu. Mimi nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kucheza mpira wa kandanda. Mpira wa kandanda ulikuwa unanifurahisha kwa maana kucheza mpira wakandanda ni moja wapo ya njia za kufanya mazoezi. Na mimi ni mmoja watu wenye walipenda sana mazoezi. Tangu utotoni mimi nilikuwa napenda sana mazoezi. Ukifanya mazoezi, we uko mzima, hali yako ya mwili yakosawa na hata magonjwa, unapata magonjwa hayakupati okiolelaolela Mimi utotoni nilipenda sana kucheza kadanda na hii mpira kadanda ulikuwa unaun mpira ni mchezo ambao ulikuwa unachezwa kwa mpira Wakati mwingine, kwa maana wakati mwingine ulikuuwa unapata hatuna uwezo wakuenda kwa duka kununua mpira, mpira ule waduka Tulikuwa tunaokota makaratasi na kutengeneza mpira Ndio tucheze Kwa hivyo tulikuwa tunacheza ule mpira wa karatasi Tulikuwa tunapenda sana kusanyika wale vijana wakijiji sisi sote tulikuwa tunakusanyika mahali pamoja Ndipoza tuweze kucheza kadanda ulikuwa unapata huyu atoka huku Huyu atoka huku sisi zote kwa ule wakati tulikuwa hatuna sare Atukuwa na sare ya kucheza mpira Kwa hivyo ikishafika saa kumi na jioni kule Tulikuwa pale, tunasanyika sisi wote Tunaanza kuutandika ule mpira ule mpira tulikua tunahusakata Adi unapata ule mpira ume Katatazi zime katika katika na zikikatika katika sisi tu wenyewe ndio tulikuwa mafundi ndio tulikuwa tunafaa tuende Tuushone ule mpira Kwa hivyo tulikuwa tunaanza tena Tunausakota tena mpira mwingine Tunaendelea kucheza Kila siku ikifika tulikuwa tunaenda kucheza mpira Mimi nilikuwa na penda sana kucheza kadanda Kadanda ni mchezo wangu wa utotoni ambao hadi waleo sijausahu na ningetamani sana niendelee na nikuwe mchezaji maarufu kwa hii dunia Kwa maana mchezo wa mpira ni mchezo wa thamana ni mchezo yule anayejua anapenda ni mchezo ambayo kila mtu angetaka aucheze na ukiichez.